Mimi napendelea chakula chenye ladha nzuri na kilichopikwa vizuri. Napenda chakula chenye chumvi ya wastani sio nyingi sana. Pia napenda chakula chenye viungo kidogo kama pilipili lakini isiwe kali sana. Chakula kama wali na nyama ugali na sukuwawiki au pilau inafurahisha sana kwa sababu ina ladha tamu na harufu nzuri.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia tofauti, mara nyingi napenda kusoma vitabu au kuangalia video mtandaoni kwa sababu, inanisaidia kuelewa haraka, pia napenda kujifunza kwa kufanya mazoezi kwa vitendo, hasa kama ni kitu kipya, wakati mwingine nauliza maswali au kujifunza kutoka kwa watu wenye uzoefu zaidi, njia hii inanifanya nikumbuke kwa urahisi na kuboresha ujuzi wangu.

Ndiyo, mara kwa mara naweka picha zangu mtandaoni, hasa kwenye mtandao ya kijamii. Huwa naweka picha za kumbukumbu kama safari, sherehe au wakati nipo na marafiki. Hata hivyo, huwa nachagua picha kwa umakini na siwezi kuweka kila kitu. Pia, nahakikisha usalama wa taarifa zangu na ninajali falagha yangu kabla ya kushiriki picha yeyote.

Naweka neno siri langu salama kwa kutumia maneno magumu ambayo si rahisi kukisia. Nachanganya herufi kubwa na ndogo namba pamoja na alama maalum. Pia situmii neno siri moja kwa akaunti zote. Nina hakikisha sibandiki neno siri mahali pa wazi na.

Likizo yangu ya kindoto ningependa kuenda ufukeni hasa katika maeneo, yenye bahari, nzuri na utulivu. Ningependa kufuraia upipo wa bahari kuogelea na kutembea ufukweni wakati wa jioni. Pia ningependa kura vyakura vyabarini na kupumzika mbali na kelele za mji. Ningependa kuenda na marafiki au familia ili kufuraia muda pamoja. Ikizo kama hiyo inanisaidia kupumzika na kufraia ma.

Hapana siishi mahali nilipozaliwa, nilizaliwa sehemu tofauti lakini kwa sasa naishi katika eneo ringine kwa sababu ya kazi na masomo. Kwama kulinipa nafasi ya kukutana na watu wapia na kujifunza tamaduni tofauti, ingawa napenda mahali nilipozaliwa ninafraiya pia kuhishi hapa kwa sababu kuna fursa nyingi ya mazingira mazuli.

Asubuhi ni wakati naupenda sana. Mara nyingi nikiamuka nashukuru kwa siku mpia kisha naosha uso na kupiga mswaki. Bada ya hapo hunyua chai na kahawa na kula kifungua, kinyua kidogo. Napenda kwamuka mapema kwa sababu asubuhi huwa na uturifu na hewa safi. Asubuhi hunisaidia kwanza siku yangu vizuri na kwa nguvu.

Mahali pa kistoria ningependa kutembelea ni misri, hasa piramidi za kale. Ningependa kuziona kwa macho yangu kwa sababu zina historia ndefu sana na zinaonyesha ustadi mkubwa wa watu wa zamani. Pia ningependa kujifunza kuhusu maisha ya wafalme wa kale na utamaduni wao. Nafikiria kutembelea mahali hapo kungenipanua maarifa yangu na kunipa uzoefu wa kipekee sana.

Ninajilinda kutoka vitisho vya mtandao kwa kutumia nyura imara na tofauti kwa kila akaunti. Pia siwashiriki taarifa zangu binafsi kama nambali ya simu au manenosiri kwa watu nisiofahamu. Ninahakikisha napakua programu kutoka vyanzo vinavyoaminika tu na nasahisha simu na kompyuta yangu imara kwa imara. Zaidi hapo huwa makini na viungo vya ujumbe wa ajabu ili kuebuka haruba ya mtandao.

Kipaumbele kikubwa kazini kwa mawasiliano ni kuelewana vizuri, mawasiliano yanapaswa kuwa wazi ya heshima na ya wakati ili kuepuka mgawanyiko, pia ni muhimu kusikiliza wenzako kwa makini na kutoa maoni kwa njia nzuri. Mawasiliano mazuri huongeza ushirikiano, hujenga uaminifu na husaidia kazi kufanyika kwa ufanisi.

Kwa maoni yangu, sera muhimu sana katika kambuni ni sera ya usawa na eshima kwa wafanyi kazi. Kambuni inayoutamini wa fanyi kazi wake uongeza morali, ufanisi na waminifu. Pia sera ya mawasiriano wazi ni muhimu kwa sababu inasaidia kutatua matatizo mapema na kujenga mazingira mazuri ya kazi. Mwisho, sera ya mwanafunzi.

Kwa kawaida, ninakunywa takriban lita mbili hadi tatu za maji kwa siku. Ninajitahidi kunywa maji asubuhi, mchana na jioni ili mwili ubaki na maji ya kutosha. Kunywa maji hunisaidia kuwa na afya njema, kuongeza nguvu na kuzuia uchovu. Pia ninakumbuka kunywa maji zaidi, ninapofanya kazi au mazoezi.

Ninasherehekea mafanikio ya timu kwa kwa pongeza wanachama wote na kutambua mchango wa kila mmoja. Tunaweza kufanya kikao kifupi cha shukrani au kusherehekea kwa pamoja kwa chakula au kinywaji kidogo. Kusherehekea kwa pamoja huongeza umoja motisha na hujenga mahusiano mazuri ndani ya timu.

Wakati wa baridi kali, ninavaa nguo nzito ili kujilida didi ya baridi. Pia ninapenda kunywa vinywaji vya moto kama chai au kahawa ili kupata joto. Nikikaa nyumbani, najifunika vizuri na kuhakikisha mazingira ni ya joto vile vile ninajitahidi kuzingatia afya kwa kula vizuri na kupumzika.

Ninapofanya kazi na timu ya mbali, ninahakikisha mawasiliano ni ya wazi na ya mara kwa mara. Tunatumia simu barua pepe au machukua ya mtandao. Hili kujadili kazi na maendeleo. Pia ninaeshimu ratiba ya timu na nina timiza majukumu yangu kwa wakati. Shirikiano na uaminifu ni muhimu hili kazi ifanyike vizuri.